Mimi ninapenda chai kuliko kahawa lakini kwa masaa machache asubuhi huwa napenda kahawa lakini kila siku huwa nakunywa chai badala ya kahawa chai ni tamu na inapendeza na napenda nikiinywa na maziwa kahawa ni ngumu kunywa ukiwa na maziwa.

Wakati kuna baridi kali mimi huingia kitandani najifunika navaa socks kisha nakunywa kahawa moto ama maji moto nachemsha maji moto naweka kwenye dhamos kisha naburudika pole pole nikijipa joto na kujifunika kitandani.

Kukiwepo na makosa kazini huwa ninaishugulikia kwa mwanzo kutafuta chanzo cha makosa na kutafuta mbinu ambayo ni rahisi sana ya kusuluhisha makosa haya bila kuwepo na hasara yoyote wala kukosanisha watu kazini na kuwaskikikisha hakuna muda ambao umepote.

Tabia ya watu ambayo inanichukiza sana ni watu kutema mate ovyo ovyo, hata barabarani, ama sakafuni, hata chumbani. Ninachukia sana mtu anapotema mate hadharani, kuwacha hapo kutuonyesha sisi mate yake katika popote alipo.

Inategemea kama mimi ni mgonjwa mara ya mwisho kuenda hospitalini mwaka huu sikumbuki sababu sijawahi enda hospitalini mwaka huu kupokea matibabu ya yoyote na shukuru kwamba sijawahi kuwa mgonjwa mwaka huu mzima ili kanibidi niende hospitalini ni afyai nzuri.

Ndio, ninapenda kucheza ngoma. Hata juzi, nilipata ngoma ambaye ilikuwa imewekwa katika store. Nikaichukua, nikaanza kuicheza, nikagondua kumbe, nina kibali kizuri cha kucheza ngoma. Ila sijawahi kutilia mukazo na maanani kucheza ngoma.

Mimi ninapendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti manake kwenye mtandao ni rahizi sana kupata habari pindi zinapotokea kwa sababu mambo ya gazeti ni marefu sana lazima uende mpaka madukani ukanunue na mtandao ni haraka.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ambayo yanaweza kutuelemisha kuhusu kueka akiba ya pesa ambazo tunapokea ili tuweze kuzisave baadaye zitunufaishe na sio kuzitumia zote pindi zinapoingia katika akaunti zetu.

Maendeleo ambayo ningependa kuyaona katika jamii ni maendeleo ya barabara na watu kupata chakula chao cha kila siku bila mtu yeyote kulala njaa haswa watoto pia waweze kuenda shuleni na kupata mafunzo na elimu ambayo itawasaidia baadae.